Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaonisaidia kuboresha utendaji wangu kazini na kujiongezea maarifa. Napenda kujifunza mawasiliano bora, ushirikiano wa kikazi na namna ya kutatua changamoto kwa njia rahisi na yenye tija. Pia ningependa kujifunza jinsi ya kupanga muda vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kujifunza mambo mapya kunanisaidia kukua kitaaluma na binafsi. Na kunanifanya niwe bora zaidi katika majukumu yangu ya kila siku.

Ninapenda kununua vitu katika maeneo mbalimbali kulingana na aina ya bidhaa ninayohitaji mara nyingi huwa nanunua madukani kwa sababu napenda kuona na kuchagua bidhaa mwenyewe. Pia wakati mwingine hununua sokoni kwa kuwa bei huwa nafuu na kuna bidhaa nyingi za kuchagua. Kwa baadhi ya vitu maalum, napenda kununua katika maduka makubwa kwa sababu ya ubora na urahisi wa kupata kila kitu sehemu mmoja.

Kwa kweli, napenda kula ugali zaidi kwa sababu ni chakula kinachonishibisha na pia kinapatikana kwa urahisi. Ugali unaenda vizuri na vyakula vingi kama mboga mboga, maharage au nyama. Hata hivyo, napenda kula wali mara kwa mara, hasa nikiwa nataka kubadilisha ladha. Kwa ujumla, nakula vyote viwili kulingana na hali na aina ya chakula kilichopo.

Ndiyo, huwa napenda kufuatilia matokeo ya kimataifa. Kwa mfano, kila mara napenda kujua kinachoendelea kwenye siasa, uchumi, sayansi na maswala ya kijamii duniani kote kufuata matukio haya, kuna nipa mtazamo mpana zaidi juu ya dunia. Hunisaidia kuelewa maana ya matukio yanayotokea na jinsi ya navo adhiri nchi na watu mbali mbali. Pia kuna nisaidia kujenga mazungumzo yenye maana na watu wengine. Kwa sababu unaweza kushiriki habari na mitazamo mbali mbali. Kwa hakika si lazima kufuatilia kila kitu kwa kila wakati. Lakini kuchuka muda kufuatilia matukio muhimu kuna nisaidia kuwa na ufahamu wa hali ya dunia na kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku.

Kabla ya kulala usiku, mimi mara nyingi napanga kidogo siku yangu ya kesho. Au na cheki kama nimekamilisha mambo muhimu ya leo. Baada ya hapo napumzika kwa kusoma kidogo kitabu au kuangalia habari. Lakini kwa muda mfupi tu, ili akili yangu ipumzike. Pia napenda kuhakikisha vitu vyangu vya kila siku viko tayari. Kama nguo au vifaa vya kazi. Ili kesho iwe rahisi zaidi kabla ya kuamka usingizi, pia napenda kutulia kidogo kufikiria mambo mazuri ya siku hiyo ili nipate usingizi mzuri bila stressi.